Leo ningependa kuzungumzia jinsi ninavyoshambulia mabadiliko kazini. Kwanza, ninajaribu kuwa na mtazamo chanya kwa sababu mabadiliko mara nyingi huleta fursa mpya za kujifunza na kukua. Badala ya kuogopa najifunza kuuliza maswali na kuelewa sababu ya mabadiliko hayo. Pili, ninakua mwepesi wa kujifunza ujuzi mpya ili niendane na mazingira mapya ya kazi. Pia nashirikiana na wenzangu kwa sababu kufanya kazi kama timu hufanya mabadiliko yawe rahisi kukabiliana nayo. Mwisho najipa muda wa kuzoea nikijua kuwa mafanikio hayaji mara moja. Kwa kufanya hivyo, ninageuza mabadiliko kazini kuwa daraja la mafanikio.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi, lakini yenye maana. Mara nyingi tunapenda kuzungumza na kushirikiana habari za usiku, jambo linalotufanya tuwe karibu zaidi. Pia hufuraia kula pamoja kwa sababu chakula hutupa nafasi ya kucheka na kubadilishana mawazo. Wakati mwingine tunatazama filamu au kushiriki michezo midogo nyumbani, jambo linaloimarisha upendo na umoja. Mwishoni mwawiki, napenda kutenga muda wa kutembelea dugu au kufanya shughuli za nje pamoja. Kwangu, kutumia muda na familia ni chanzo cha furaha, msaada na amani ya moyo.

Leo ningependa kuzungumzia zana za dijiti ninazotumia kila siku. Kwanza, ninatumia simu janja kuwasiliana kupitia simu, ujumbe na mitandao ya kijamii, jambo linalonisaidia kubaki karibu na watu wangu. Pili, natumia barua pepe na programu za kazi kama vile WhatsApp au Google Drive kushirikiana na wenzangu na kupanga majukumu. Pia hutumia interneti kutafuta taarifa, kujifunza mambo mapya na kusafisha maisha yangu. Mwisho, kalenda na vikumbusho vya dijiti hunisaidia kupanga muda wangu vizuri. Kwa ujumla, zana hizi za dijiti hunirahisishia maisha ya kila siku na kuongeza ufanisi wangu.

Mimi hufuatilia timu inayocheza kwa moyo, nidhamu na mshikamano mkubwa. Ninapenda jinsi wachezaji wanavyoshirikiana kama familia na kupambana hadi mwisho wa mchezo. Kila mechi hunipa msisimuko, furaha na wakati mwingine somo la mvumilivu. Ushindi huniletea furaha kubwa na hata wakati wa kushindwa timu hunifundisha kutokata tamaa. Kwangu, kufuatilia timu ya michezo si burudani tu, bali pia ni chanzo cha motisha na umoja.

Leo ningependa kuzungumzia programu za simu ninazo tumia kila siku. Kwanza kabisa, natumia WhatsApp kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Pia natumia Google na YouTube kutafuta tarifa na kujifunza mambo mapia. Kwa kazi na mipango ya kila siku, natumia barua pepe na kalenda ya simu kupanga majukumu yangu. Haitha, mitandawo ya kijamii unisaidia kupata habari na burudani kwa muda mfupi. Kwa ujumla, programu hizi uniraihishia mawasiliano huongeza ufanisi na kunisaidia kusimamia siku yangu vizuri.

Napenda mazingira ya kazi yaliyo na heshima ushirikiano na mawasiliano mazuri kati ya wafanya kazi. Mazingira yenye amani hunifanya ni jisikie huru kushiriki mawazo na kutoa mchango wangu bora. Pia napendelea sehemu ya kazi inayodhamini kujifunza na maendeleo ya ujuzi ili kila mtu aweze kukua kitaaluma. Zaidi ya yote, mazingira ya kazi yenye motisha na usawa hunifanya nifurahie kazi yangu na kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Kwanza, ninadhamini mawasiliano ya wazi na yaeshima kwa sababu mazungumzo mazuri ujenga uaminifu. Ninajitahidi kusikiliza mawazo ya wanzangu na kuwaeshimu hata tunapo tofautiana. Pia napenda kushirikiana nao katika kazi za timu na kusaidiana pale inapo itajika. Zaidi ya hayo ni nahimiza mazingira ya kueshimiana na kudhaminiana jambo linalo imarisha mshikamano kazini. Kwa kufanya hivyo, hujenga mausiano mazuri yanao saidiya kazi kufanyika kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu unisaidia kujieleza na kuongeza ujasiri wangu. Vipuli ni njia rahisi ya kuonyesha mtindo binafsi na ladha ya mtu katika mavazi. Pia vinaweza kuendana na mavazi tofauti kulingana na tukio au hali ya siku. Kwangu, kuvaa vipuli si swala la mtindo tu, bali ni namna ya kujisikia nadhifu na kujiamini zaidi katika maisha ya kila siku.

Kwanza, ninachukua muda kuelewa tatizo lenyewe badala ya kukurupuka kutoa suluhisho. Ninakusanya taarifa nasikiliza maoni ya wenzangu na kutambua chanzo cha tatizo. Baada ya hapo, ninatafuta njia mbadala za kulitatua na kuchagua ile inayofaa zaidi. Pia ninashirikiana na timu kwa sababu mawazo ya pamoja huleta suluhisho bora. Mwisho, ninapojifunza kutokana na tatizo hilo, ninalitumia kama fursa ya kuboresha utendaji wangu kazini.

Ndiyo, mara nyingine naweka picha zangu mtandaoni, lakini ufanya hivyo kwa umakini mkubwa. Nazingatia faraha yangu na kuchagua picha zinazo wakilisha maadili na eshima yangu. Pia ninaakikisha ninajua ni nani anaye weza kuona picha hizo na kwa madhumuni gani. Kwangu, mitandao ya kijamii ni jia ya kushirikiana kumbukumbu nzuri, lakini ni umuimu kutumia teknolojia kwa busara na uwajibikaji.

Kwanza, ninahakikisha sifungui au kubonyeza viungo vya ajabu na visivivyoaminika. Pia ninatumia nywila thabiti na saini ya mbili hatua kulinda akounti zangu. Ninajiepusha kushirikiana taarifa za kibinafsi kama anwani nambari za simu au nenosiri mtandaoni. Zaidi ya hapo, ninapinga na kuripoti vitisho au ujumbe wa udhalilishaji nikipokea. Kwa kufanya hivyo, ninahakikisha usalamu wangu mtandaoni na kulinda faragha yangu.

Ndiyo, napenda kutoa michango pale ninapo weza kwani huchangia kusaidia wale wenye mahitaji na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Michango hii inaweza kuwa ya kifedha, vitu, au hata wakati wangu kusaidia wengine. Kwa kutoa, ninajifunza umuhimu wa kushirikiana, huruma na kujali wengine. Hii sio tu hufanya jamii iwe bora, bali pia huniletea furaha na amani ya moyo binafsi.

Kwanza, ninahakikisha mawasiliano yangu ni ya wazi na yenye heshima ili kila mmoja afahamu majukumu yake vizuri. Najitahidi kusikiliza mawazo na mapendekezo ya wenzangu na kushirikiana nao kupata suluhisho bora pale tunapokutana na changamoto. Pia, ninatumia barua pepe, simu na mazungumzo ya ana kwa ana kuimarisha ushirikiano. Kwa kufanya hivyo, mawasiliano yetu ni rahisi, yenye tija na huchangia mafanikio ya timu.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunifanya nijisikie safi na kupumzika baada ya siku yenye shuguli nyingi. Maji ya moto husaidia kupunguza uchovu wa misuli na kuondoa mvutano mwilini. Pia hunifanya nihisi raha ya kiakili na kimwili jambo linaloongeza furaha ya kila siku. Kwangu, kuoga kwa maji ya moto si burudani tu, bali ni sehemu muhimu ya kujitunza na kudumisha afya.

Ndiyo, nimewaikuudhuria tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu wa kipekee sana. Hali ya furaha, sauti za wimbo na wapenzi wa muziki wote wali kusanyika pamoja, hufanya tamasha kuwa ya kusisimua sana. Pia, tamasha linanafasi ya kujifunza muziki mpya na kuunda kumbukumbu nzuri. Kwangu, kuenda kwenye tamasha ni burudani, inayo ongeza furaha na kuniacha nikiwa na hisia nzuri, zisizo na kifani.

Kwanza, napanga ratiba ya kazi zangu na kuweka kipaumbele kwa mambo muhimu zaidi. Kisha, nazingatia muda wa kila kazi na kuepuka vikwazo vinavyoweza kuchelewesha kazi. Pia, ninatumia zana za teknolojia kama kalenda na vikumbusho kusaidia kusimamia muda vizuri. Zaidi ya hayo, ninajiepusha kusogelea kazi ili kila hatua ifanyike kwa ufanisi. Kwa kufanya hivi, ninaweza kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora unaohitajika.

Mimi napenda aina ya muziki wa pop na reggae kwani hunipa furaha na kuondoa mfadhaiko wa siku. Mwimbaji au bedi ninayo ipenda zaidi ni yule anayeweza kuunganisha maneno na midundo kwa hisia, jambo linalonifanya nisikilize kwa makini kila wimbo. Kwa kawaida, nasikiliza muziki wakati wa kupumzika nyumbani au nikiwa safarini. Muziki ninaoupenda hunifanya nijisikie furaha, amani ya moyo na mara nyingine hufanya nifurahi hadi kuimba pamoja naye. Kwa hakika, muziki ni rafiki wa kila siku kwa ajili ya burudani na motisha.

Mimi napendelea mwanga wakati kuliko mwanga mkali kwa sababu hutoa hali tulivu na ya kupendeza. Mwanga wakati hunifanya nijisikie vizuri, si kuuma macho wala kusababisha uchovu. Pia utoa mazingira mazuri ya kufanya kazi, kusoma, au kupumzika bila usumbufu. Kwa hakika, mwanga wakati ni rafiki wa macho na huchangia hali nzuri ya hisia na ustawi wa kila siku.

Napenda kula chakula chenye virutubisho na kitamu kama wali na nyama, samaki au mboga za majani. Chakula hiki hunipa nguvu baada ya siku ndefu na husaidia mwili wangu kupumzika vizuri usiku. Pia, kula chakula kizuri jioni hunifanya tafrija ya familia au marafiki kuwa ya furaha zaidi hasa tunapo shirikiana mezani. Kwa hakika, chakula ni na chokula jioni si tu kinaridhisha tumbo mbali pia huniletea furaha na ustawi wa mwili na akili.

Mimi hufuatilia mfereji unaotoa habari, burudani na elimu kwa wakati mmoja. Mfereji huu hunipa taarifa za hivi karibuni na pia hunirusu kujifunza mambo mapya kwa njia ya kufuraisha. Zaidi ya hayo, napenda vipindi vinavyo tolewa kwani mara nyingi ni vya kusisimua na vina elimisha. Kwa hakika, kufuatilia mfereji huu wa TV kuna nifanya niwe na ufahamu zaidi na kuniburudisha katika wakati wa mapumziko.

Mimi napendelea chai kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kupumzika baada ya shughuli za siku. Chai pia ni rafiki mzuri wakati wa asubui au jioni, hasaa nikiwa na familia au marafiki. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kahawa, hasaa ili kunipa nguvu na umakini wakati wa kazi au kusoma. Kwa hakika, chai au kahawa si tu kinywaji bali pia ni sehemu ya furaha na burudani ya kila siku.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kuandika programu za kompyuta kwani teknolojia ni sehemu kubwa ya maisha yetu ya kila siku. Kujua jinsi ya kuunda programu kunanipa nafasi ya kutatua matatizo, kwa njia bunifu na kuongeza ufanisi katika kazi. Pia kujifunza kitu kipya kunanifanya nikuze akili yangu na kunipa motisha ya kila siku. Kwa hakika, kujifunza ujuzi mpya ni daraja la mafanikio na maendeleo binafsi.

Napenda nguo ambazo ni rahisi za starehe na zinafaa kwa hali mbalimbali za kazi au burudani. Pia napenda nguo zenye rangi nzuri na zinazowakilisha mtindo wangu binafsi. Kwa mfano, mara nyingine napenda kuvaa jeans na shati rahisi wakati mwingine napenda suti au nguo rasmi kazini. Kwa hakika, nguo ninazofaa ufanya nijisikie huru, kujiamini na nadhifu, jambo linaloongeza furaha na starehe ya kila siku.

Nimejenga uhusiano wa heshima upendo na ushauri. Mara nyingi nasikiliza maelekezo yao kwa makini kwani wanatoa mwanga na uzoefu wa maisha ambao ni wa dhamani sana. Pia napenda kushirikiana nao katika shughuli za kila siku na kuwa karibu nao wakati wa furaha au changamoto. Mahusiano haya hunifundisha uvumilivu, adabu na umuhimu wa familia. Kwa hakika, kuwa na mahusiano mazuri na wazee wangu hunifanya nijisikie thabiti na kuwa na msaada wa kiroho na kihisia.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia, kwa sababu hufunua jinsi maisha ya watu yalivyo kuwa zamani na jinsi matukio ya zamani yanavyo ya adhiri maisha yetu leo. Historia hunifundisha sababu za matukio muhimu, maadili na ujasiri wa watu walio tangulia. Pia, kunisaidia kuelewa tamaduni tofauti na kuimarisha fikra zangu. Kwa hakika, kujifunza historia si burudani tu, bali ni njia ya kupata maarifa, hekima na kuelewa dunia vizuri zaidi.

Napenda kula katika migahawa midogo, yenye chakula kitamu na mazingira tulivu. Migahawa hii unipa fursa ya kujaribu vyakula vipya na kufuraiya wakati wa chakula bila shinikizo. Pia, mara nyingine napenda kula kwenye mikahawa ya familia au marafiki kwani uchangia mazungumzo na fura ya pamoja. Kwa hakika, kula nje situ ufuraiya chakula mbali pia nijia kupumzika, kuungana na wengine na kuunda kumbukumbu nzuri.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipia kwani ufungua fursa ya kugundua la tha mpia na utamaduni tofauti. Kira mara ni napojaribu chakula kipia, huwa nisheree kwa isia zangu na mara nyingine pia ufundisha uvumilivu na ujasiri wa kujaribu mambo mapia. Pia, ufuraia kushirikiana chakula hiki na familia au marafiki, jambo linalo ongeza furaha. Kwa hakika, kujaribu vyakula situ burudani mbali nijia kujifunza na kufuraiya maisha.

Mfanyi biyashara bora zaidi ninae mjua ni ali dangote. Napenda dangote kwa sababu ni mfanyi biyashara mwenye ubunifu, bidi, na eshima katika biyashara yake, jambo linalo nifanya ni mshukie sana. Kitu cha ajabu walicho fanya ni kuanzisha kampuni ndogo na kuikuza kuwa moja ya makampuni makubwa barani Afrika na pia kushirikisha jamii kupitia miradi ya maendeleo. Kutoka kwake, najifunza umuhimu wa uvumilivu, ubunifu na uwadilifu katika biyashara. Kwa hakika, jinsi ali dangote alivyo simamia biyashara yake, kuna nitia moyo na kunifanya nijitahidi kuwa mfanyi biyashara bora siku za usoni.

Napenda kutumia GPS kwa sababu uraisisha kupata njia sahihi haraka na kwa usahihi. GPS pia unisaidia kupanga ratiba ya safari, kuepuka foleni na kugundua jia mbandala pale inapo itajika. Hata hivyo, mara nyingine napenda kutumia ramani za karatasi hasa wakati napenda kujifunza eneo vizuri au kuona ramani nzima ya mji au nchi. Kwa hakika, GPS na ramani zote usaidia kufanya safari kuwa rahisi. Salama na enyefuraha zaidi.

Napenda kwenda madukani wakati wa asubuhi, kwani mara nyingi ni tulivu na bidhaa bado ni mpya. Wakati huu hunirahisishia kuchagua bidhaa ninazo hitaji bila msongamano mkubwa. Pia napenda kwenda madukani katikati ya wiki, ili kuepuka foleni na kufanya manunuzi kwa haraka na kwa urahisi. Kwa hakika, kwenda madukani ni zaidi ya kununua vitu, ni njia ya kupanga maisha, kupata burudani kidogo na kuhakikisha kila kitu kinapatikana kwa wakati.

Mimi huenda maktabani mara katha kwa wiki, hasa wakati nina masomo, au wakati nataka kupata vitabu vipya. Kwenye maktabani, napata nafasi ya kusoma, kujifunza mambo mapya, na kufanya utafiti kwa utulivu. Pia, mara nyingine upumzika na kufuraia mazingira tulivu yaliojaa maarifa. Kwa hakika, kuenda maktabani ni njia nzuri ya kuongeza marifa, kuimarisha fikra zangu na kuboresha utendaji wangu katika masomo na kazi za kila siku.

Ndio, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu hufurahisha na kuniletea amani ya moyo. Kupiga chombo hufundisha uvumilivu, umakini na jinsi ya kushirikiana na wengine wakati wa muziki wa pamoja. Pia, mara nyingine hupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi na hunisaidia kuonyesha hisia zangu kwa njia ya muziki. Kwa hakika, kupiga chombo si tu burudani bali ni njia ya kujieleza, kujifunza na kufurahia maisha.

Jukumu hili ni kushirikiana na wenzangu katika kutatua matatizo na kufanikisha miradi ya timu. Napenda sababu linanipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu kikamilifu, kutoa mawazo na kuona matokeo ya kazi yangu kwa wakati halisi. Pia, jukumu hili unifundisha uvumilivu, ushirikiano na jinsi ya kushugulikia changamoto kwa ubunifu. Kwa hakika, kufanya jukumu ninalopenda kuna nifurahie kazi niwe na motisha na kuongeza ufanisi watimu nzima.

Kwanza, ninachukua muda kidogo kutathmini hali na kuelewa uzito wa tatizo ili kuchukua hatua sahihi. Kisha, napanga hatua za dharura na kushirikiana na wenzangu ili kuhakikisha tatizo linatatuliwa haraka na kwa usahihi. Pia, ninatumia zana na rasilimali zinazo patikana ili kuongeza ufanisi. Mwisho, ninajifunza kutokana na kila dharura ili kuimarisha mipango ya baadae. Kwa hakika, kushughulikia kazi kwa dharura kuna itaji utulivu, mpangilio na uajibikaji mkubwa.

Napenda mtawa wangu kwa sababu ni tulivu, safi na unajirani wema. Wanaume, wanawake na watoto ufanya maisha ya kila siku kuwa ya furaha kwa kushirikiana na kusaidiana. Pia kuna sehemu nzuri za kucheza na kupumzika, jambo linalofanya mtawa kuwa salama na rafiki kwa familia. Kwa hakika, mtawa wangu ni sehemu ninao ipenda kwani unanifanya nijisikia salama, furaha na kuwa sehemu ya jamii yenye mshikamano.

Napenda kujifunza kwa kuuliza maswali, kusoma vitabu na kutazama mafunzo ya video au mitandao ya elimu. Pia, mara nyingine napenda kujifunza kwa kufanya mazoezi au kazi za vitendo kwani hufanya nadharia kuwa rahisi kuelewa. Kushirikiana na wenzangu pia kuna nisaidia kupata mitazamo mipya. Kwa hakika, njia hizi hufanya kujifunza mambo mapya kuwa ya kufurahisha na yenye tija.

Kipaumbele changu ni kuhakikisha mawasiliano ni wazi, ya heshima na yenye ufanisi. Ninajitahidi kusikiliza wenzangu kwa makini, kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana ili kufanikisha kazi. Pia, ni muhimu kutumia njia zinazofaa kama barua pepe, simu au mazungumzo ya ana kwa ana kulingana na hali. Kwa hakika, mawasiliano bora kazini huchangia ufanisi, mshikamano wa timu na mafanikio ya kila mmoja.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama na ilikuwa ni uzoefu wa kipekee. Kufuga mnyama kunanifundisha uwajibikaji, uvumilivu na jinsi ya kutunza viumbe hai. Pia hufurahisha kuona wanyama akikua, akicheza na kuwa na afya nzuri. Kwa hakika, kufuga mnyama si tu burudani, bali ni somo la maisha, linalonifundisha maadili ya heshima, utunzaji na kujali wengine.

Ningependa kurudi ujana kwa sababu ilikuwa kipindi cha furaha, uhuru, na mchezo bila wasiwasi mwingi wa maisha. Ningependa kutumia nafasi hiyo kujifunza zaidi, kucheza, na kuwa karibu na familia na marafiki. Pia, kurudi ujana kunanipa fursa ya kukumbuka kumbukumbu nzuri na kuthamini kila hatua ya maisha. Kwa hakika, ujana ni kipindi cha thamani isiyo na kifani na kurudi kwake kungeleta furaha na kumbukumbu nzuri.

Tabia ambazo zinanikera zaidi ni zile za wanasiasa au watu wasio dhamini wengine kama vile udanganyifu, ubinafsi na kutoshirikiana. Hizi tabia huleta machungu, kutofautiana na changamoto zisizo za lazima katika maisha ya kila siku. Napenda watu wawe wa kweli, waaminifu na wenye heshima kwa wengine. Kwa hakika, kuzunguka na watu wenye tabia njema huchangia furaha, amani na ushirikiano bora katika jamii.

Ndiyo, mara nyingine nanunua vitu kupitia simu kwa sababu ni rahisi, haraka na salama. Kupitia programu na tovuti za biashara mtandaoni, ninaweza kulinganisha bei, kuchagua bidhaa na kupata huduma hadi nyumbani. Hii inarahisisha maisha yangu na kunipa muda zaidi kwa shuguli nyingine. Kwa hakika, kununua vitu kwa kutumia simu ni njia bora ya kuoakoa muda na kufanya manunuzi kwa urahisi.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Adhi iko tayali, nimeshailima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninaitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula cha kutosha.

Nina njaa sana. Je, nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapo jikoni. Au nipike pilau, lakini inanichukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga. Ninaviuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana, watafurahia. Ninahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.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

Ninahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekuwa ngumu sana. Nitakaa nje kwenye baraza, nichukuwe hewa safi. Anga ni nzuri leo, hakuna mawingu. Nitakujua mikono na miguu, mwili unauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto, kupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za baruapepe. Wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu. Hii ndio amani ya kweli.

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa, tutaitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchabuzi wa data, ni kazi niliozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya za kujifunza. Tutakutana leo jioni, tupange atuwa za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa, ni watu wazuri. Lakini wakati mungine mawasiliano yanakuwa magumu, ninaitaji kuwa wazi zaidi, nisusumbulike kimya. Tutakamirisha muradi huu kwa wakati, nitaakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunuwa jana. Nitaupika nanazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninaitaji limau na tangawizi, kumtia ladha. Je, niandaye ugali au wali? Nadhani wali ni bora, unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri, familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole, wara haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira, huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.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

Ndiyo, nasoma gazeti mara kwa mara kwa sababu unisaidia kujua kinacho endelea nchini na duniani. Kupitia gazeti, napata habari za siyasa, uchumi na jamii. Pia unisaidia kuongeza maarifa na kufikiri kwa kina. Kusoma gazeti unifanya niwe raia mwenye ufahamu mzuri.

Mimi hulinda mazingira kwa kutupa taka mahali panapofaa na kupunguza matumizi ya plastiki. Pia hupanda miti na kuokoa maji na umeme. Nawahimiza wengine kutunza mazingira kwa sababu mazingira safi ni msingi wa maisha bora kwa wote.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni wali na maharagwe kwa sababu ni kitamu na kinanipa nguvu. Pia ni chakula rahisi kupatikana na chenye afya. Kila ni napo kila, hunifanya nijisikie nimeridhika na mwenye furaha.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa sahemu yenye kivuli nakunywa maji mengi ili kujikinga na joto. Pia huvaa mavazi mepesi na wakati mwingine huoga maji baridi. Hii hunisaidia kujisikia vizuri na nikiwa salama.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kulala mapema na kupumua kwa utulivu. Wakati mwingine, hutazama kipindi kifupi au kutembea kidogo. Hii hunisaidia kutuliza akili na kurejesha nguvu yangu.

Kinywaji ninacho penda kunywa asubuhi ni chai kwa sababu unipa nguvu na kunifanya niamke vizuri. Chai ya moto hunisaidia kujisikia mtulivu na tayari kuanza siku. Pia ni sehemu ya utamaduni wangu wakila asubuhi.

Wakati wa likizo, hujistawisha kwa kusoma vitabu na kujifunza ujuzi mpya. Pia hutembelea marafiki au maeneo mapya ili kupumzika. Likizo hunisaidia kukua kiakili na kurejesha nguvu.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kupongeza wachezaji na kushiriki furaha yao. Wakati mwingine, huandaa sheree ndogo na marafiki au familia. Hii hunifanya nihisi mshikamano na furaha pamoja na timu.

Kushirikiana na timu nasikiliza mawazo ya wenzangu na kutoa mawazo yangu kwa heshima. Pia ufanya kazi kwa pamoja kufanikisha malengo ya timu. Ushirikiano huu hufanya timu ifanikishe kazi kwa urahisi na kwa haraka.

Ndio, natumia mitandao ya kijamii kwa kiasi ili kuwasiliana na marafiki na familia, pia hunufaika na habari na maarifa yanayopatikana mtandaoni. Hata hivyo, nahakikisha situmii kupita kiasi ili kulinda muda na afya yangu.

Ndio, ninawafahamu majirani zangu vizuri. Mara nyingi tunasaidiana katika shughuli za kila siku kama kushirikiana kwenye usafi wa mazingira, kuangalia watoto na kubadilishana habari muhimu. Pia hutumia muda kuzungumza na kuimarisha uhusiano, jambo linaloongeza mshikamano wa kijamii na kufanya jirani awe rafiki wa kweli. Kujua majirani kunasaidia kuishi kwa amani na ushirikiano katika jamii.

Ninapendelea chakula kisicho na mafuta nyingi kwa sababu ni cha afya na kinasaidia mwili kuwa na nguvu bila kupata matatizo ya kiaafya. Hata hivyo, mara chache napenda pia kula chakula chenye mafuta kwa ladha lakini daima nikizingatia usawa. Chakula bora hunisaidia kuwa na afya njema na nguvu za kufanya shuguli za kila siku.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kusikiliza mawazo ya kila mshiriki na kutoa michango yangu kwa eshima. Pia utoa msaada pale inapo itajika na kushirikiana kikamilifu katika kufanikisha malengo ya pamoja. Ushirikiano huu unafanya kazi kuwa rahisi na timu kufanikisha matokeo bora.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa hisabati kwa sababu alikuwa mkarimu na mnyenyekevu. Alitutia moyo kujifunza kwa bidii na kutupa ufahamu kwa njia rahisi kueleweka. Ujasiri na uvumilivu wake unanifanya nikumbuke kila siku shuleni.

Wakati wa mapumziko mchana napumzika kwa kula chakula kidogo na kunywa maji. Mara nyingine hutoa muda wa kutembea au kuzungumza na marafiki. Hii hunisaidia kurejesha nguvu na kuendelea na kazi au masomo kwa utulivu.

Ninapo shughulikia makosa kazini, kwanza ninahakikisha kuelewa kilicho tokea. Kisha nazungumza na wenzangu au wasimamizi kwa eshima na kuchukua hatua za kurekebisha kosa. Pia hujifunza kutoka kwa makosa ili kuepuka kurudia tena. Jambo linalo ongeza ufanisi kazini.

Ndiyo, napenda kusimamiwa kwa sababu kuna nisaidia kufanya kazi kwa usahihi na kwa wakati. Kusimamiwa kunatoa mwongozo na msaada, pale ninapokosa kuelewa jambo fulani. Hata hivyo, pia napenda nafasi ya kufanya maamuzi yangu mwenyewe ili kujifunza na kukuwa kiakili.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu ni changamoto inao nifundisha uvumilivu na udhabiti. Pia hupatia fursa ya kufuraiya mandhari nzuri na hewa safi. Kupanda milima kuna nifanya nijisikie nguvu na furaha ya kipekee.

Uzoefu wa kushangaza nilio pata ni pale nilipo shiriki katika hafla ya kijamii ya kusaidia jamii. Nilijionea jinsi watu wanavyo shirikiana kwa furaha kusaidia wengine. Huu uzoefu uliniwasha moyo na kunifundisha umuhimu wa kusaidia na kushirikiana na wengine.

Neno siri langu nalilinda kwa kuchagua neno lisilo rahisi kudhaniwa na kutumia mchanganyiko wa herufi, nambari na alama. Pia sishiriki na wengine naubadilisha mara kwa mara ili kuhakikisha usalama. Hii hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi mtandaoni.

Kila asubui ni napo amka kwanza nasafisha meno na kuoga. Kisha unywa maji na kula chakula kidogo ili kupata nguvu. Baada ya hapo napanga ratba ya siku na kuanza kazi au masomo kwa moyo safi na mkali.

Ndiyo, nilihudhuria maonyesho ya sanaa mara moja na ilikuwa uzoefu wakuvutia. Nilifurahiya kuona michoro, scalp tii na kazi za kisanii kutoka kwa wasanii mbali mbali. Maonyesho hayo ya linifundisha kudhamini ubunifu na ubora wa sanaa katika jamii yetu.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kusherekea na familia na marafiki. Hupiga sherehe ndogo, kukata keki na kugawa zawadi. Hii hunifanya nijisikie furaha na kushukuru kwa mwaka mwingine wa maisha yangu.

Mafanikio niliyopata kazini ni pamoja na kumaliza miradi kwa wakati na kwa ubora. Pia nimefanikiwa kusaidia wenzangu kuelewa kazi kwa urahisi zaidi. Mafanikio haya yamenifanya nijivunie kazi yangu na kuhamasisha kufanya vizuri zaidi siku zote.

Napanga kazi zangu kwa kuunda orodha ya majukumu na kuanzia kazi muhimu kwanza. Pia napanga muda maalumu kwa kila shughuli na kuangalia maendeleo kila siku. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka kuchanganyikiwa.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu hunipa isia ya utulivu na kupumzika. Pia mvua ni muhimu kwa mimea na mazingira. Wakati mwingine, hupata furaha wakati napanda mvua kidogo au kusikiliza sauti yake ya kutuliza.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni pamoja na muda mfupi wa kumaliza kazi na baadhi ya mawasiliano magumu na wenzangu. Hata hivyo, ni najaribu kushughulikia changamoto hizi kwa kupanga kazi vizuri, kuuliza msaada pale inapohitajika na kufanya kazi kwa umakini.